Naamu, asante sana kwa hiyo, naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema, naamu ni ukweli, mimi huwa napenda kukula wali au ugali, hizi zote mbili. Sababu kivyangu, hua lakini sana sana mimi hupenda ugali. Ugali huwa inanipa uwezo, hua inanipa uwezo ya kukuwa na nguvu wakati wowote, ama hua inanipa tu nafasi nzuri ya kueza kufanya jambo moja au nyingine, Ama kukamilisha tu vitu zingine zote ambazo zinaitaji nguvu mingi katika mwili na hiyo huwa inanipa tu ile nafasi ya kukuwa nafuraha na kueza kuelewa ama kufuatilia vitu zangu za kila siku na ninapofanya mambo zangu, mimi pia huwa na akikisha kwamba nimeweza kuwa tuna wakati mwema, nimeeza kufurahia na nimeeza tu kujiusisha na mambo kadha wakadha Kila siku ninapo weza kukula ugali, hua naona kwamba nimeeza kufanya jambo la maana pia katika maisha yangu na nimeeza tu kujifurahisha kwa njia moja au nyingine. Na hii yote hua ni uwezo, hua ni uwezo ama hua inanipa nafasi nzuri ya kuwakikisha kwamba nimekamilisha vitu zangu na nimejifurahisha pia. Ninapo pata hiyo nafasi ya kula ugali huwa napata nguvu ama napata ni kwamba nimefurahia tu na nimepatwa na wakati mwema ama wakati ambapo tunaeza jiendelesha pia kimaisha sababu unapo kula ugali mwili yako itapata nguvu ile nguvu ya kutosha ama zile tu itakupea tu ile uwezo ya kuwakikisha kwamba umeza kukamilisha vitu zako na umeza kukua na wakati mwema. Na watu wengi ambao wanapenda ugali ni watu ambao labda kwa kazi zao za kila siku inaitaji wao watumie nguvu nyingi sana. Na hii yote inapo tumika, hii yote inapo fanyika utapata kwamba hawa watu binafsi wanakuwa na ile nafasi, nafasi nzuri ama uwezo ya kukamilisha mambo zao vizuri ama kuhakikisha kwamba mambo zao zinaenda salama. Haya yoto yanapo fanyika tapata kwamba hawa watu huwa wako na ile uwezo tu yakuji hakikishia kwamba wako salama, wanaendelea viema na kwamba vitu zao pia ziko tu shwari na hiyo ndio jambo ambayo watu wengi huwa wanapenda. Uweze kukamilisha kazi zako vizuri, uweze kufanya jambo moja au lingine vizuri na kwa kina uweze kuwakikisha kwamba umeweza tu kukamilisha na kujifurahisha kimaisha. Na hiyo ndio jambo ambayo inalingana ama inatupea nafasi nzuri ya kujifurahisha. Na mimi kivyangu, nitasema kwamba unapo pata hiyo nafasi ya kufanya haya yote, wewe utakuwa na uwezo ya kuanza siku yako vyema ama kulala vyema ukijua ulikamilisha kazi zako za maana na kueza kujua kwamba ulieza tuku kuyapitia ama kukuwa na nafasi nzuri ya kufanya mambo zingine ama kuakikisha kwamba umekamilisha mambo zingine ambazo ni za maana sana katika maisha. Sasa kivyangu, ninapo kula ugali, hua najipata kwamba nimejifurahisha, nimesikia vizuri na maisha, na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanifurahisha. Na hii, nikisema hii haimanishi kwamba mimi nachukia wali, hapana. Mimi pia napenda kukula wali, sababu wali huwa inanipa ile nguvu pia sana sana wakati wa mchana. Unajua wakati wa mchana, siyo mzuri kupata, siyo mzuri kukula chakula kizito sababu bado kuna kazi ambazo unazifanya na hiyo huwa inanipa nafasi mwema. Sasa wali pia hua nakula lakini sii sana na ninapo ikula hua nahisi vyema sana na sababu hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa nafasi mwema na inanifurahisha asante sana.